Kilichonifanya nicheke ni kutokana na swali ambalo umeniuliza kwamba naoga mara ngapi kwa siku. Ukiangalia mimi ni mtoto wa kiume kwa hiyo kuoga sio kitu cha kuzingatia sana. Maana nakuta kuna wakati majukumu yamenizidi sana. Alafu kutokana na shughuli za siku ndefu, zinafanya kuwa na uchovu kuna mawili, unaweza ukafika, ukaoga kwa wakati huo ili uchovu upungue au nikafika, nikasema labda, nijiegeshe kidogo. Alafu najikuta, nimepitiwa na usingizi. Unajikuta kwa siku hiyo, ndio imepita hujaoga ndio maana sijashangaa sana kuulizwa hilo swali na limenifurahisha ndio maana nimeweza kucheka maana ni kama vile yani hili swali mtu yeyote yule angeulizwa angeweza kucheka maana ni nadra sana kwa mtoto wa kiume kujua ni anatumia muda gani kuoga maana mara nyingi huwa ni mara moja. Ni mara chache sana kukuta mtu ameoga labda mara tatu hasa mtoto wa kiume huwa ni nadra sana ndio maana nimeweza kucheka ni hicho tu kilichonifanya nicheke.

Na shukuru sana kwa swali zuli uliloni ulilo niuliza kuhusiana na kipawa au kipaji nilichonacho. Kiufupi mimi kipaji changu ni kucheza mpira wa miguu. Mbao nimeanza kucheza tangu nikiwa katika umri mdogo naaa kufikia sasa naendelea kucheza japo sio mpira wa kiushindani maana niki angalia umri wangu sasa hivi usha sogea sogea kilichobaki. Ni kucheza mpila kwa ajili ya kujifuraisha na kuuweka mwili yawiya ili kuepush kuepukana na tatizo magonjwa ambayo yanawezakatokea pale ambapo napo napoona kwamba haviko sawa. Lakini kipawa zaidi ambacho nilichonacho ni kucheza mpira wa miguu.